Nilipo kuwa mtoto maishani ya likuwa mepesi kwa namna ambayo siku itambuwa handi nilipo kuwa. Nilipenda sena kuchesa bila mpango malumu. Siku silianza bila ratiba na kuisha bila majuto. Nilikuwa na uwezo wa kukaa mali pamoja kwa munda mrefu nikifanya jambo moja ndogo na kuliona kama dunia nzima. Nilipenda kuunda fitu kwa mawazo yangu, kinjiti kilikuwa gari, juwe nilikuwa simu na sanduku la karatasi lilikuwa nyumba ya mndoto. Hakukuwa na haja ya kuwa na vitu halisi ili nijisikie tajiri, mawazo yalitosha. Nilipenda kuuliza maswali mengi, mengi yalionekana ya kipuzi kwa watu wazima, lakini kwangu yalikuwa muhimu sana. Kwanini anga ni kubwa hivi? Kwa nini watu wazima wanakua wakali wanapochoka? Kwa nini muda unaonekana mrefu sana nikiwa na furaha lakini mfupi nikiwa na uzuni? Maswali haya hayakuwa na majibu ya haraka lakini kuyauliza kulinipa furaha. Nilikuwa siogopi kutojua. Kutojua kulikuwa sehemu ya uzuri wa maisha yangu. Kulikuwa pia na uhuru wa kinsia, nilicheka bila kujizuia na nililia bila kuwa na aibu, nilipumua. Nilipoumia, nilisema ninaumia. Nilipofurahi nilionyesha furaha, hakukua na kujificha nyuma ya tabazamu bandia ama kusema 'niko sawa' wakati sio, hisia zilikua za afya na huru nikiishi zaidi moyoni kuliko kichwani. Lakini kadri nilivyokuwa, nilianza kujifunza taratibu kwamba dunia inapenda watu wanaothibiti hisia zao, wanaopima maneno yao na wanaoficha uthaifu wao. Nilijifunza kwamba kuna maswali ambao hayapendwi, ndoto ambazo zinaonekana, hazina maana na tabia ambazo zinaambiwa hasifai kwa umuri wako. Pole pole yule mtoto aliyekuwa anaishi kwa uhalisi alianza kunjifunika kwa tabaka za matarajio ya jamii hofu ya kuhukumiwa na shinikizo la kufanikiwa. Hata hivi bando kuna kipande chake ndani yangu kipo kimya mara nyingi lakini hakijapotea kinajitokeza ninapocheka kwa dhati ninapofurahi vitu vidogo bila sababu au ninapokaa kimya nikitazama dunia bila haraka ya kuielewa yote. Leo ninapokumbuka nilivyokuwa mtoto natambua kwamba sikupoteza kila kitu nilijifunza tu kusahu baada yake. Na sasa kama mtu mzima ninajaribu kurudisha ule ujasiri wa kuuliza maswali magumu na kuishi maisha ambayo hayapimwi tu kwa mafanikio ya nje bali pia kwa amani ya ndani. Kwa sababu ule mtoto wa zamani, hakutamani kuwa bora kuliko wengine, alitaka tu kuwa hai, huru na mkweli na hilo bado linawezekana.

Wikendi zangu mara nyingi huwa kama pumzi ndefu baada ya wiki iliyokuwa na kelele nyingi. Si kelele za sauti tu bali kelele za mawazo, wajibu na matarajio. Ninapoamka siku ya weekend huwa sifanyi haraka kuangalia saa, naacha mwili wangu uamke kwanza kabla ya akili kuanza kuhesabu mambo ya kufanya. Kuna utulivu fulani ninaopenda asubuhi za weekend. Hasa wakati dunia bado haijajikumbusha majukumu yake yote. Mara nyingi huanza kwa kufanya vitu vidogo ambavyo siku za kawaida havipati nafasi. Kukaa kimya kwa muda nikinywa chai au kahawa taratibu bila kuharakisha na lolote nafurahia sana huo muda wa kukaa na mawazo yangu bila kuyakimbia. Wakati mwingine mawazo yanakua mazito, wakati mwingine mepesi lakini nayaruhusu yapite tu. Huo ndio muda ninaojihisi kuwa karibu zaidi na nafsi yangu halisi. Kuna weekend ambayo ninajitenga kidogo na watu, si kwa sababu siwapendi bali kwa sababu nahitaji kuungana tena na mimi mwenyewe. Huwa nasoma, si kwa ajili ya kumaliza kitabu haraka bali kwa ajili ya sentensi chache zinazoweza kunikaq moyoni kwa muda mrefu. Au njia yangu ya kusafisha mawazo, kuyaweka nje ili yasiendelee kunisukuma kichwani. Weekend pia hunikumbusha umuhimu wa mwili, kutembea bila lengo maalumu, kusikiliza sauti za kawaida kama upepo, magari kwa umbali, au watu wakizungumza bila kunihusisha. Kuna furaha ya ajabu katika kutembea bila kujua hasa, unaelekea wapi. Ni kama kuipa roho, ruhusa ya kupotea, kidogo na mara nyingi ndipo ninapojikuta. Lakini si kila weekend ni tulivu. Kuna siku nachagua kuwa na watu ninaowapenda, kushiriki kicheko kisicho na ratiba, mazungumzo yanayoruka kutoka mada moja hadi nyingine bila mpango. Nafurahi sana mazungumzo ya kina yasio na haraka. Yale yanaochukua muda na hayataki majibu saa hii. Wakati mwingine tunazungumzia ndoto, wakati mwingine huzuni na wakati mwingine mambo ya kawaida kabisa. Lakini kilicho muhimu ni ule uhalisi unaokuwepo weekend. Ambapo watu hawavai sana barakoa za kila siku. Kuna pia upande wa kutafakari. Weekend hunipa nafasi ya kujiangalia kwa uaminifu, niliishije, wiki iliyopita, nilikuwa mkweli kwangu mwenyewe, nilijisahau wapi, maswali haya hayaji kwa kunilaumu, bali kwa kunirekebisha. Ni kama kujipanguza vumbi kabla ya kuanza wiki mpya, si lazima nipate majibu yote, mara nyingi kutambua swali lenyewe kunatosha. Ti mwingine weekend hunikuta nikifanya hakuna kitu kinachoonekana kuwa na maana kwa nje. Kuangalia dirishani kwa muda mrefu, kusikiliza muziki mmoja mara kadhaa na kulala mchana bila hatia. Zamani nilihisi hatua kufanya hivyo kuna kwamba mapumziko yaliyo kwa uvivu. Lakini sasa nimejifunza kwamba mapumziko ni kama muhimu pia. Ni sehemu ya kujijenga upya. Kwa ujumla weekend nzagu si kuhusu kuwa na ratiba kali au kufanya mambo mengi ya kuvutia. Ni kuhusu kurudi kwenye hali ya kawaida ya ubinadamu, kupumua, kuhisi, kufikiria na kuwa. Kati wa kumbukumbu kwamba dhamana yangu haipimwi kwa uzalishaji wangu pekee. Bali pia kwa namna ninavyojilinda, ninavyojielewa na ninavyoruhusu maisha yanipite bila kuyakimbiza.

Ndiyo, napenda kupanda mlima, lakini sipendi kwa namna ya raisi au ya juujuu. Upendo wangu kwa mlima haukuanza kwenye picha nzuri au handithi za kisucha. Pale ulianza taratibu kama insia inayokua bila kutangazwa. Kupanda mlima kwangu si shughuli tu ya mwili, mazungumzo ya kina kati yangu na maisha yenyewe. Kila safari ya mlima huanza kabla, hata sijachukua hatua ya kwanza. Huansia moyoni pale napohisi hitaji la kujitenga kidogo na dunia ya chini. Dunia ya haraka, kelele, mahitaji yasiyoisha. Milima, milima, hunialika kwa utulifu wake, hauniambi ni haraki, haunitishi, wala haunituli handi ya mafinikio ya haraka. Unaniambia tu njoo kama ulivyo nachukua hatua moja moja ninapopanda mwili huanza kuzungumuza kwa lugha ya uaminifu. Mapafu yanakumbusha umuhimu ya pumzi. Miguu inanifundisha subira na uchofu unanilazimiza kuwa mnyenyekeva. Hakuna nafasi ya kuchindanganya ukiwa mulimani. Ukichoka umechoka ukitaji kupumuzika lazima upumuzike na hilo linanifundisha somo ambalo mar anyingi nalikwepa katika maisha ya kawainda kujisikiliza bila kunjiukumu. Kilitacha kipekee zaidi jinisi mawazo yaliyobadilika kandiri unavyopenda. Mwazo akili huwa na kelele majukumu, wasiwasi, kumbu kumbu, mipango. Lakini kandiri pumzi inavyopata mdundo wake na mwili kuingia kwenye mwendo wa kupanda. Mawazo hupungua, yanayazama pole pole, kama kelele ya mji inavyozama unavyoondoka mbali, kinachobaki ni wema, hapo ndipo ninapohisi, nipo haisaide. Milima hunifanya uhusiano wangu na muda, kelele hakiwezi kulasimishwa, aijalishi una shauku kiasi gani, milima haujali. Unakupa kelele pale tu unapokubali safari nzima. Hilo hunikumbusha kwamba katika maisha kuna mambo hayawezi kuharakishwa. Ukuaji, upomaji, uponyaji, kuelewa na kuelewa. Milima hunifanya nihesimu mchakato. Kufika kelele ni hisia ya pekee lakini sii kwa sababu ya ushidi wa nje ni ushidi wa ndani. Ni ile sauti ya kimya inayosema umeweza kubaki, ata ulipochoka. Hakuna makelele makubwa moyoni mwangu, ninamofika juu, ni utulifu mzito, wa kuridhika, na mara nyingi napofika keleleni staki hata kuondoka haraka. Nataka kukaa, kutazama chini, na kukumbuka safari nzima, si hatua za mwisho pekee. Lakini pengine somo kubwa zaidi la mulima liko kwenye kushuka, kushuka hunifundisha uangalifu unyenyekefu na kutojisahau baada ya mafanikio. Ni raisi kujisikia umefanikiwa njuu lakini hekima iko katika kurundi salama. Kama maisha si kila kitu ni kupanda kuna nyakati za kushuka na nazo zinahitaji busara. Kwa hivyo ndivyo, napenda kupanda milima, si kwa sababu ni raisi, bali kwa sababu hunifanya niwe wa kweli, unifua majina, matarajio na kelele za nje na kunirudisha kwenye msingi ya binadamu, pumzi, hatua na uwepo. Milima hunikumbusha kwamba mimi sii mshindani, sii ratiba, sii orodha ya mafanikio, mimi ni safari. Na kile ninapopanda mulima, ninajifunza kuikubali safari hiyo kwa heshima, subira na shukran.